Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, na hisi kina nifanya nijisikie mwepesi, mwenye nguvu na mwenye afya nzuri zaidi siku nzima. Ingawa wakati mwingine nafuraia chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha na napenda lea kula vyakula vilivyo chemshwa au kuchomwa. Kwangu, kula chakula chenye mafuta kidogo unisaidia kujitunza na kuishi maisha yenye uwiano mzuri.

Sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa. Naona maranyingi uleta mabishano na isia kali. Hivyo napendelea mazungumzo yanayo jenga umoja, amani na kuelewa. Ingawa siasa ni muhimu katika jamii, mimi uchagua kujadili mada zinazo leta maana na maendeleo na mausiano mazuri katika uhusiano wa watu.

Mimi binafsi natumia kompyuta zaidi kwa kujifunza na kufanya kazi yangu. Naitumia kutafuta taarifa mtandaoni, kuandika nyaraka na kuwasiliana na watu. Pia hunisaidia kupanga kazi zangu, kuongeza ufanisi na kukuza maarifa yangu kila siku kupita masomo na utafiti mbali mbali.

Niki hitaji msada kazini, mimi huwanza na kuuliza mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima. Napenda kueleza tatizo wazi, ili nipate ushauri sahihi. Pia ujitahidi kujifunza kutokona na maelekezo, minayopewa, ili nisiwe na ilo shida, ama hiyo shida tena siku zijazo.

Wakati wa likizo, mimi ujistawisha kwa kupumzika vizuri, kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya. Pia mimi utumia muda huo na familia au marafiki, usafiri kidogo kubadilisha mazingira na kutafakari malengwa yangu. Hii unisaidia kurejesha nguvu, mawazo mapya na motisha.

Napenda mtao wangu kwa sababu ni tulivu na watu wake ni wakarimu. Napenda jinsi majirani wanavyosaidiana na kuishi kwa mani. Pia napendezwa na ukaribu wa huduma muhimu kama maduka na usafiri. Jambo linalonifanya maisha yangu ya kila siku yawe rahisi na nienye faraja.

Napenda muziki wa jadi kwa kiasi fulani. Napenda ala zake za asili na ujumbe unaobeba historia na utamaduni. Hunifanya nijisikia karibu na mzizi yangu na kuelewa maisha ya watu wa zamani. Ingawa nasikiliza pia muziki wakisasa, muziki wa jadi hunipa utulivu na mafunzo muhimu.

Nikifurahi kuwa nyumbani, mimi upenda kukumzika, kusikiliza muziki na kuzungumza na familia. Wakati mwingine, mimi utazama filamu au kusoma kitabu. Pia mimi ufurahia mazingira ya nyumbani kwa kufanya mambo madogo, madogo yanaonipa amani. Ha, pamoja na faraja na furaha ya kweli.

Napenda sana tunda la embe na napendezwa na latha yake tamu na harufu nzuri pia lina rangi ya kupendeza Embe unipa nguvu, uniburudisha na lina virutubisho vingi Pia upendezwa na kuliwa pekeake au kuchanganywa na vyakula vingine jambo linalonifanya liwe tunda nilalopenda zaidi.

Mimi binafsi napenda kunywa juisi ya matunda baridi hasa juisi ya machungwa au embe ama mchanganyiko wa haya matunda mawili huniburudisha sana hasaa wakati wa joto Napenda kwa sababu ni asili unipa nguvu na unifanya nijisikie mwenye afya na mwenye furaha kila ninapukunywa.

Kibinafsi, nachukia zaidi kufua nguo kwa mikono. Naona inachosha, inachukua muda mwingi, na uniacha nimechoka saana. Ingawa ni kazi ya lazima, huwa nafanya kwa kujilazimisha. Ningependa iwe rahisi zaidi, ili nipate muda wakupumzika, au kufanya mambo mengine muhimu. Na pia, wakati huu nafikiria kununua ile kitu ambayo inaitwa washing machine, yeza kuniraisishia mambo.

Napenda mkate wa ngano nzima. Napenda kwa sababu unaladha nzuri, unishibisha kwa mda mrefu, na una afya zaidi. Uwa natumia wakati wa kifungua kinywa au jioni na chai. Pia nafurahia ukanda wake laini na harufi yake inaokua bado wakati wa mkate upo moto.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana au kwa simu Napenda kwa sababu unirusu kuelewa isia za mtu vizuri mawasiliano ya moja kwa moja unisaidia kuelewa mawazo yangu kwa uwazi kujenga uaminifu na wenzangu na kudumisha mausiano mazuri kuliko ujumbe wa maandishi ya kipekee.

Mimi kibinafsi nikifurahi ujifurahisha kwa kucheka, kusikiliza muziki ninaoupenda, na kushirikiana na watu ninaowajali. Wakati mwingine mimi utazama filamu au utembea kidogo ili kufurahia hali yangu. Kufanya mambo ninayoyapenda uniongezea furaha na kunifanya nijiskie huru zaidi.

Kusema kweli, sina ndege wa kufugwa nyumbani, ingawa napenda kuwaona na kusikiliza sauti zao. Bado sija pata nafasi ya kuwafuga, naona kufuga ndege kuna hitaji muda na uangalizi mkubwa mno. Hivyo kwa sasa, naridhika kuangalia tu ninapo kutana nao kule nyumbani kwa familia yangu au kuwaona kwenye mazingira ya asili.

Nikianza mradi mpya wa kazi, mimi uanza kwa kupanga malengo yangu vizuri na kuelewa kinacho takiwa. Kisha, mimi utafuta tarifa, uandaa ratiba na kugawa majukumu. Napenda kuanza kwa hatua nikifuatilia maendeleo na kurekebisha pale inapo hitajika ili mradi ufanikiwe.

Ningepende kujifunza ujuzi wa teknolojia zaidi, hasaa matumizi ya kompyuta na programu mpya. Napenda kujifunza vitu vinavyo weza kunisaidia kazini na katika maisha haya ya kila siku. Kujifunza jambo jipya huniongezea maarifa, kujiamini na kunifungulia fursa mpya za maendeleo.

Mimi binafsi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku asaa subuhi na mchana Nafanya hivyo hili nisiache ujumbe muhimu bila kujibiwa hata hivyo hujitahidi nisiwe na mtumu wa barua pepe Hivyo uweka muda maalum wakuzikagua hili kuendelea na kazi zangu kwa makini.

Nakumbuka utotoni nilivyokuwa nikicheza na marafiki nje ya nyumba bila wasiwasi yoyote. Tulikuwa tukikimbia, tukicheka, na kufurahia vitu vidogovidogo. Kumbukumbu hiyo hunipa furaha na hunikumbusha maisha rahisi yenye upendo, uhuru na urafiki wadhati. Ningependa pia tuendeleze jambo hilo wakati huu tunaoishi kwa sasa na teknolojia.

Napenda zaidi nyama ya kuku na napenda ladha yake na uraisi wakupikwa kwa njia mbali mbali. Kuku ni laini, ina afia zaidi ukilinganisha na nyingine na hufaa kuliwa nyumbani au shereheni. Unishibisha na hunifanya nijisikie nimeridhika zaidi. Lakini pia napenda nyama ya mbuzi.

Mimi najihisi tathmini ya kazi ni muhimu na ya kusaidia. Hunipa nafasi ya kuelewa nguvu zangu na maeneo ya kujiboresha. Ingawa wakati mwingine huleta presha kidogo naiona kama fursa ya kujifunza kupokea marejesho mzuri na kuboresha utendaji wangu ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi.

Napenda hadithi za ajabu kwa kiasi fulani. Hunivutia kwa ubunifu wake na uwezo wa kunipeleka kwenye dunia tofauti ya kufikiria. Hadithi hizo hunipa burudani, hunichochea mawazo na wakati mwingine hunifundisha mafunzo ya maisha kwa njia ya kuvutia.

Na, napenda kunywa maziwa, hasa asubuhi au kabla ya kulala. Hunipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri. Napenda maziwa kwa sababu ni yenye afya, hunisaidia mifupa na hunifanya nijisikie nimeridhika, ninapoyanywa, peke yake au pamoja na chai au pamoja na ugali.

Nilifundishwa jambo muhimu na mzazi wangu ambaye ni mama. Alinifundisha nidhamu, kuheshimu watu na kufanya kazi kwa bidii Mafunzo hayo ya menijenga sana katika maisha yangu ya menipa mwelekeo mzuri na hunisaidia kufanya mamuzi bora ambapo kila siku ni napo kumbana na changa motoz wangu.

Wazo zuri nililonalo leo ni kupanga siku yangu vizuri na kufanya mambo ambao ni ya maana na kikamilifu. Kwanzia kwa malengo madogo, kujitunza na kuwa na mtazamo chanya hunisaidia kutumia siku yangu vyema au vizuri, kupunguza msongo na kujisikia nimeridhika mwisho wa siku.

Na sikiliza maranyingi mziki wa utulivu na wakuhamasisha na penda nyimbo zinazo nipa amani ya moyo na kuniongezea nguvu ya kufanya kazi. Pia usikiliza mziki wakisasa kidogo na wajadi kwa sababu huniburudisha na kunifanya nijiskie karibu na hisia zangu sana.

Nikitazama nje ya dirisha langu, mimi huona mandhari tulivu yenye nyumba chache, miti ya kijani na watu wakipita taratibu. Asubuhi huonekana mwanga wa jua ukichomoza na jioni angalau hubadilika rangi. Mandhari hiyo hunipa utulivu, hunifanya nitafakari na kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kawaida.

Na'am, napenda mvua kwa kiasi. Napenda harufu ya udongo baada ya mvua na sauti ya matone yanapoanguka. Hunipa utilivu wa hisia ya upya. Hata hivyo, sipendi sana mvua ikizidi kwa sababu huleta usumbufu katika shughuli za kila siku. Na pia, ile sauti ya mvua inapogonga mabati ninapokuwa usingizini yanivutia mno na kunifanya nisikie moyoni wangu umeridhika.

Naam mimi binafsi nimesha wahi kufanya kazi ya kujitolea, niliwahi kusaidia katika shughli za kijamii kama usafi wa mazingira na kusaidia watu wenye uhitaji. Hata kanisani pia uwanafanya kazi ya kujitolea. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana, kujali wengine na kunipa furaha ya kuona mchango wangu ikilete mabadiliko chanya.

Naona sera ya heshima na usawa kazini ni muhimu sana. Inahakikisha kila mfanyi kazi anaheshimiwa bila ubaguzi. Na pia sera hiyo hujenga mazingira mazuri ya kazi. Huongeza ushirikiano, motisha na hufanya watu wajisikie salama. Kuthaminiwa na kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Mimi binafsi napenda kusoma vitabu vya maarifa na hadithi za maisha. Napendelea vitabu vinavyo niongezea uwelewa, kunipa motisha, na kunifundisha mafunzo ya kweli. Pia husoma riwaya nyepesi kwa burudani, kwani hunisaidia kupumzisha akili, na kufurahisha mawaza yangu mapia, na pia moyo wangu.

Nahifadhi pesa zangu kwa kupanga bajeti yangu vizuri, mimi utenga kiasi flani cha akiba kila ninapopata kipato kabla ya matumizi mingine kunipata. Pia huepuka matumizi yasiyo ya lazima na uweka akiba benki au kupitia vikundi vya kueka na kukopa yani chama ili kuhakikisha usalama wa fedha zangu.

Mimi binafsi ningependa kujifunza lugha ya kiispania napenda kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani, itanisaidia kuwasiliana, kusafiri kwa uraisi na kufungua fursa mpya ya kazi, elimu na pia kuelewa tamaduni tofauti za watu kwa upana zaidi.

Nikiwa na msongo wa kazi, mimi huchukua mudamfupi kupumzika na kupumua kwa kina na panga upya kazi yangu ili nisizidiwe. Pia usikiliza mziki wa utulivu au kutembea kidogo. Njia hizi, unisaidia kutuliza mawazo na kurejesha umakini wangu kwenye kazi yangu.

Mimi binafsi, napenda kwangalia nyota asau siku kunapokuwa na kimia. Moyo wangu wafraia sana. Kunipa isia ya utulivu na kunifanya nitafakari maishani. Kwangalia nyota, unikumbusha ukubu wa dunia na kunipa matumaini, ndoto na amani sana.

Mimi husherehekea siku kuu kwa kutumia muda na familia yangu na marafiki. Tunakula pamoja, tunacheka na kushirikiana hadithi. Wakati mwingine, mimi hupumzika, kusikiliza muziki au kutembelea wapendwa. Kusherehekea kwa uraisi hunipa furaha, upendo na kumbukumbu zuri.

Mimi binafsi napenda kula nje kwa mikahawa midogo iliotulivu. Napenda mahali pasipo na kelele nyingi, penye huduma nzuri na chakula kitamu sana. Kula uko nje, hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia chakula bila haraka na kubadilisha mazingira ya nyumbani.

Na napenda kupika kwa kiasi, napata furaha nikitengeneza chakula rahisi na chenye afya nyumbani, kupika hunisaidia kupumzika, kujaribu mapishi mapya na kujitunza. Ingawa sipiki kila mara, nikifanya hivyo mimi hujitahidi sana kufurahia mchakato na matokeo ya kupika kwangu.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kuoga, kubadilisha nguo na kuka kimya kidogo. Pia mimi husikiliza muziki ambao niwa utulivu au mimi pia utazama filamu fupi. Ama ndefu yategemea wakati mwingine uzungumza na familia. Njia hizi hunisaidia kuachilia uchovu na kurejesha nguvu.

Najilinda na vitisha vya mtandao kwa kutumia nywila imara na tofauti kwa kaunti zangu. Mimi huepuka kubofya viungo visivojulikana na wakikisha programu zangu zinasasisishwa. Pia mimi hutumia udhibitishi wa hatu mbili na kuwa makini na taarifa ninaoshiriki nao mtandao.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki nje ya nyumba. Nilifurahia michezo kama kukimbizana, kuruka kamba, na kupiga mpira, ama kucheza mpira. Pia nilipenda kusikiliza hadithi za wazee. Shuguli hizo zilinipa furaha moyoni, uhuru, na kumbukumbu mzuri za maisha ya utotoni.

Naona study muhimu kwa kazi yangu, ni mawasiliano mazuri, na kupanga kazi. Uwezo wakueleza mawazo vizuri, unisaidia kushirikiana na wenzio ama wenzangu. Pia nidhamu, kujifunza kwa haraka na kutatua matatizo ni study muhimu, zinazo niwezesha kufanya kazi, kwa ufanisi na kufikia malengo yanao takikani.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuwa na maadili mema na kumcha mungu. Dini huniongoza kufanya mema, kuwaheshimu wengine na kuwa na subra na pia kuwa na upendo. Pia hunipa amani ya moyo, matumaini na mwelekeo mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kutumia muda na marafiki kwa kuzungumza, kucheka na kushirikiana mawazo. Tunapenda kutembea, kula pamoja au kusikiliza mziki ama kuangalia filamu. Muda huo hunipafuraha, hunipumzisha na unisaidia kujenga mausiano ya karibu na ya kudumu na wezangu.

Mimi huwa na kaa hadi saa nne au saa tano usiku. Napenda kumaliza shughulizangu, kupumzika kidogo au kusikiliza muziki kabla ya kulala. Wakati mwngine kuangalia filamu, sijipendi kuchelewa sana kwa sababu, napenda kupata usingizi wa kutosha, ilikuamka nikiwa na nguvu na umakini siku ambayo inafuata.

Mimi binafsi huwenda maktaba ni marachache sana. Labda maramoja au marambili kwa mwezi, huwenda nikihitaji utulivu wa kusoma au kufanya utafiti. Maktaba unisaidia kuzingatia zaidi, kupata vitabu muhimu na kuongeza maarifa yangu bila usumbufu mwingi. Maana nilianza shule majuzi. Sasa maktaba ni kitu cha muhimu kwa maisha yangu wakati huu.

Mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya mazungumzo ambayo ni ya ana kwa ana au sa zingine na simu, pia hutumia barua pepe au ujumbe mfupi kwa maswala ya kikazi. Napenda mawasiliano ya wazi na yenye heshima ili kuelewana vizuri na kufanya kazi kwa ushirikiano.

Ningependa kupata mafunzo ya kuongeza ujuzi wa kikazi na matumizi ya teknolojia. Mafunzo ya mwasiliano na uongozi pia ni muhimu kwangu. Yangenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuongeza kujiamini na kunipa fursa za kukua kitaaluma.

Na kumbuka tukio lakutisha nililowai kupitia, nilipopotea kwa muda nikiwa mtoto. Nilihisi hofu na wasiwasi mkubwa sana. Ingawa nilipatikana salama, kumbukumbu hiyo ili nifundisha umuhimu wakuwa makini, kukaa karibu na watu ninao wajua, na kuthamini usalama wangu zaidi.

Nikikabiliwa na muda wa mwisho, niwaanza kwa kupanga kazi zangu mapema, hugawa kazi katika sehemu ndogo ndogo na kueka vipa umbele. Pia, ujitahidi kuzingatia kazi mmoja kwa wakati, kuepuka usumbufu na kuwakikisha na kamilisha majukumu kwa wakati uliopangwa.

Asubuhi mara nyingi mimi hula chai na mkate au uji. Wakati mwingine uongeza matunda au mayai kulingana na muda nilio kuwa nao. Kifungua kinywa hunipa nguvu ya kuanza siku, hunisaidia kuzingatia kazi na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku nzima.

Mimi binafsi hutumia mara nyingi programu za mawasiliano kama WhatsApp na baruapepe. Pia mimi hutumia Google kwa kutafuta taarifa na YouTube kwa kujifunza au burudani. Programu hizi unisaidia kuwasiliana kwa urahisi, kupata maarifa na kujipumzisha kidogo.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda, hasa ya machungwa, napenda kwa sababu ni baridi, tamu kwa kiasi, na unipa nguvu pia najisikia mwenye afya ni napukunwa na kuwa na ni asili na uniburudisha sana, pia napenda juisi ya maende.

Mimi binafsi, nimeshawahi kuenda kwenye tamasha la muziki mara moja. Nilifurahia sana kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja na kuimba pamoja na watu wengine. Muziki nishati ya umati na furaha ya pamoja ilinifanya nijisikie uhuru na mwenye furaha sana. Ilikuwa kumbukumbu nzuri, nilio furahia sana.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima pia. Nahimiza kila mmoja kushiriki mawazo yake bila hofu, kupitia upendo wa kusikiliza wengine, kugawa majukumu kwa haki na kuthamini mchango wa kila mtu ili kujenga umoja na mafanikio ya pamoja.

Mimi binafsi naona mazingira mazuri ya kazi utokana na heshima sana sana, mawasiliano mazuri, pia na ushirikiano. Pale watu wanapo dhaminiwa kusikilizwa na kuungwa mkono kazi huwa nye pesi sana. Pia uongozi mzuri na usawa huongeza motisha, furaha na ufanisi kazini.

Mimi binafsi nina matukio mengi muhimu, lakini tukio la maisha ambalo na likumbuka na ni muhimu sana kwangu ni masomo yangu. Niwenza kumaliza masoma yangu na kugraduate. Tukio ilo linifundisha uvumilivu, bidii na kujiamini. Mafanikio haya yalinifungulia milango mipya ya kanipa mwelekea wa maisha na kunifanya nijisikia fahari kwa juhuda zangu.

Nawianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri sana. Huwa natenga muda wakazi na muda wa kupumzika. Uwepuka kubeba kazi nyumbani kila mara ama inaitwa work from home na huwakikisha napata muda wa familia na kujitunza ili kuishi kwa usawa.

Na, napenda kufanya kazi nyumbani lakini kwa kiasi. Napenda utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Hata hivyo, wakati mwingine ukosa mawasiliano ya ana kwa ana na wenzangu. Kwa jumla kufanya kazi nyumbani, unisaidia kuzingatia zaidi na kuwazisha maisha yangu na kazi.

Somo nililolipenda zaidi pale shuleni lilikuwa kiswahili. Nilipenda kusoma na kuandika, kujifunza sarufi na kusikiliza hadithi. Somo hilo lilinisaidia kuwasiliana vizuri, kuelewa utamaduni wetu na kujenga uwezo wangu wa kujieleza kwa ufasaha.

Kazini, mimi hukutana na changamoto za muda mdogo na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Wakati mwengine, mawasiliano huwa changamoto au rasilimali hazitoshi. Hata hivyo, mimi hujitahidi kukaa mtulivu, kupanga kazi vizuri na kushirikiana na wenzangu ili kushinda changamoto hizo.

Naam, nimeshawai kununua tikiti za tukio. Ilikuwa kwa ajili ya Tamasha au Tukio la Brudani. Nilifurahia mchakato na Tukio lenyewe. Hasa, kuona watu wengi wakikusanyika kwa lengo moja tu. Ilikuwa zoefu mzuri ambao ulinipa furaha na kumbukumbu nzuri.

Napenda kutembea kwenye maeneo tulivu, yenye miti na hewasafi. Kama bustani au karibu na asili. Kutembea huko, unipa utulivu wa mawazo, unisaidia kufanya mazoezi kidogo, na unifanya nijisikia huru na mwenye nguvu kila ninapo tembea. Pia napenda kutembea mahali ambapo,

Mimi binafsi nakumbuka vizuri nyakati za kucheka, pamoja na marafiki shuleni, kushiriki michezo nao, na kushinda mashindano madogo madogo. Walimu wali tuputia moyo, pia nikumbu kumbu mzuri kwangu. Ilinifundisha kuwa na nidhamu, urafiki, na pia kuwa na msingi mzuri wakimaisha.

Mimi binafsi napenda filamu za drama na filamu za maisha halisi. Napenda hadithi zunazo onyesha hisia, changamoto za kawaida na mafanikio ya watu. Pia mimi hutazama filamu za vichikesho kwa burudani. Filamu hizi hunifanya nijifunze, nijisikie karibu na wahusika na kupumzika pia.

Mimi binafsi naweka nenosiri salama kwa kuchagua mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama situmii nenosiri moja kwa akaunti zote pia mimi hubadilisha nenosiri mara kwa mara na huepuka kulishirikisha na mtu yeyote ili kulinda taarifa yangu.

Napenda kununua vitu kwenye maduka ya karibu na masoko makubwa. Napenda kwa sababu napata chaguo nyingi na bei na fuu. Wakati mwingine, kununua mtandaoni kwaurahisi, kununua kwenye maeneo, ni nayo amini, hunifanya nijisikie salama, na kuridhika moyoni.